Kwenye usomaji wa gazeti naeza sema kwamba hivi karibuni sijakuwa nikiweza kusoma gazeti ila kitambo kidogo mimi nilikuwa napenda kusoma gazeti sana. Sana sana nilikuwa napenda sehemu za burudani. Nilikuwa napenda kujua wanamziki hapa Kenya wanafanya nini. Watanzangazaji wanafanya nini. Na pia waigizaji wanajiusisha na mambo gani. Kando na haya pia kwenye bado kwenye mambo ya burudani nilikuwa napenda sana kusoma kitengo cha jua kalulu. Kulikuwa na vile vibonzo ambavyo vimechorwa pale na hadithi fupi ambaye imeambatanishwa nayo. Hiyo ilikuwa inanifaya nichangamuke sana na nifurahia kusoma gazeti. Zaidi ya hapo pia kulikuwa na mchoraji ambaye kwa sasa ni mtangazaji maarufu anajiita mzazi William Tuva. Kwenye gazeti la taifa leo alikuwa na sehemu yake ya kuchora vibonzo ambaye alikuwa anaviita katumbili kimo. Ilikuwa na hadithi tamu sana na nilikuwa nafurahia kila wakati kusoma gazeti ila siku hizi, ni vigumu sana mimi kusoma gazeti.

Ikifika kwenye hali ya kuoga, maji kuoga na maji moto au maji baridi huwa inategemea ni wakati gani. Wakati wa asubuhi huwa sipendi kuoga na maji baridi kwa sababu baridi kidogo huwa nifanya nashikwa na mafua ya asubuhi. Lakini wakati nimetoka mazoezi huwa napenda sana kuoga na maji baridi. Ndiyo mwili wangu uweze kutulia baada ya kufanya mazoezi kwa muda mrefu na hua nimehisi joto sana. Kwa hiyo maji baridi huwa inatuliza zile joto ya mwili halafu inafanya nahisi vizuri ila kwa asubuhi hakika lazima nioge na maji moto. Maana sitaki kuenda kazini nikiwa nahisi baridi. Na kule kazini pia huwa tukona AC na huwa viwango vya joto. Pale ndani ya ofisi huwa viko chini kwa kiwango. Kwa hivyo mimi huwa sipendi kuoga na maji baridi asubuhi ila napenda ya moto, lakini wakati nimetoka mazoezi ama niko nyumbani tu, mimi kwa kawaida huwa naoga na maji baridi ama maji ya vugu vugu.

Kwenye hali ya kupika mimi huwa napeda kupika sana. Chakula changu nikiwa nyumbani hua najipikia mwenyewe. Na nasema hivo kwa sababu hua nahisi kwamba mimi ni mpishi bora na najua viwango vya viungo ambavyo mi naviitaji kwa chakula fulani. Huwa napika chakula tofauti, tofauti, na katika kila chakula mimi viungo huwa vina tofautiana na hiyo inanifaya nijipikie chakula changu kwa sababu huko nikienda kununua ama mtu mwingine akinipikia chakula. Huwa nahisi kwamba kwa kiwango fulani hajafikisha viwango ambavyo mimi ningefikisha ule upikaji wa huo mulo. Kwa hiyo mimi huwa napenda sana kujipikia chakula changu, maana napenda kula chakula cha nyumbani, chenye nimepika mwenyewe. Kwa hiyo hali ya kupika huwa si shida kwangu mimi si kama wale wanaume wengi ambao mara nyingi huwa nasema kwamba kupika ni kazi ya kina mama ama kina dada. Mimi ata naweza wapikia dada zangu ata wazazi wangu kwa sababu napenda kupika.

Mimi hua napenda kuvaa saa sana. Niko na saa nyingi na kati ya moja wapo ya vitu ambavyo mimi huwa napenda kuvinunua. Sana sana mwisho wa mwezi ama nikipata pesa fulani. Saa lazima iwepo pale. Saa na mshipi na kofia hivyo ni vitu vitatu ambavyo wakati ninapokea mshahara hivi ama pesa yoyote ambayo naona nimefanyia kazi lazima nijitunuku. Kununua saa, mshipi ama kofia mara nyingi mimi huwa naona kama ni kujizawadi ama kujitunuku baada ya kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo, ukiniona nikiwa na saa mkononi ujue tu, hio ni zawadi yangu kwa kazi ambayo nimeifanya. Na kwa sababu hii ni kitu ambacho nakipenda, hakuna zawadi nzuri zaidi kuliko kile kitu ambacho unakipenda. Kwa hio, mimi huwa napenda kufasa na nikuna ina nyingi sana za saa hapa nyumbani, ambavo hua na viambatanisha na mavazi tofauti tofauti na kofia tofauti tofauti hapa. Kwa hio saa ni kitu cha muhimu sana kwenye kwangu hapa hivi.

Kwenye kuchagua ni mzi gani ambao, ningepena kuuskiza. Vitu ambavyo huo vinachangia sana kwenye uchaguzi wangu wa mziki ni hali niliopo kwa muda huo. Na jinsi ambavyo ninahisi, ama ni kitu kigani ninaitaji kwa wakati huo. Kwa hiyo mimi sina mziki maalum ambao hua nasema. Hiki ndo kaina cha mziki ambayo nakipenda kusikiliza. Japokuwa kuna aina ya mziki ambao mara nyingi nitasikiza lakini hua sibagui miziki mingine. Leo utanipata nikisikiza rege kwa sababu unapenda mziki ya rege sana zana zile za roots. Kesho utanipata nikisikiza bongo flavor na wakati mwingine pia utanipata nikisikiza rumba. Kama hii leo, nitakuwa na sikiza rumba kwa sana, maana nahisi kwamba imekuwa muda sijasikiza ngoma za Madilu System, sijamsikiza pia Fire Test na sijamsikiza Franco, Duambo, Maciadi. Kwa hiyo, hii leo, nitasikiza mziki ya ina ya rumba, maana naipenda sana sana zile lingala. Maana na hisi leo, niko na moyo na niko kwenye hali fulani ambaye inanifanya nipende kusikiza rumba. Kwa hiyo, mara nyingi nitasikiza rumba lakini huwa sibagui miziki.

Mimi niwewahi kulima, tena mara nyingi sana mimi ni mkulima hodari, sio kulima tu, nimewahi kupanda mimea, nimewahi kupalilia mimea, nimewahi kuvuna mimea, na mmea ambao kwa mara nyingi nimekuwa nikishukulika nao ni mahindi. Natoka sehemu ambayo wakulima wengi ni wakulima ambao wanashughulika na upanzi na ukulima wa mahindi. Kwa hiyo huko nyumbani kwetu, kila mtu anajiusisha na ukulima wa mahindi, maharagwe na viazi. Na hiyo ndo ilinifanya nikajua mambo ya ukulima. Hata sasa hivi wakati nipo kazini, nikona shamba ndogo ambayo lazima niwe nikishughulikia na kwa sasa hivi ninajitayarisha kwa hali ya upanzi. Kwa hapo mwezi wa nne tutakua tunapanda mahindi, kwa hiyo kuanzia mwezi wa pili, mwezi wa tatu, tutakua tunalima shamba, tunaitayarisha. Tukishaiandaa vizuri, tunanunua mbegu, alafu tunanza kupanda mimea yetu hapo mwezi wa nne na tutatarajia kuyavuna mwezi wa tisa kuelekea hadi mwezi disemba. Kwa hiyo mimi ni mkulima hodari, nimewai kulima na najua kulima na bado nalima.

Kwenye kusaidia jamii yangu, mimi hujisisha na mambo mingi sana ambayo yanasaidia kuinua jamii. Niko kwenye vikundi vya vijana ambao wanajisaidia kwenye maendeleo ya hapa kijijini kwetu. Na kwenye vikundi hivi vyetu, huwa tunasaidiana kuchangisha pesa na kuanzisha miradi ambayo yanatusaidia kujikimu kimaisha. Kwa sasa hivi tuko na mradi mdogo wa kununua na kufuga kuku, tukona kundi ambalo la vijana hamsini, kwa hio kwenye kikundi chetu tunahakikisha kwamba kufikia mwisho wa huu mwaka, tutakuwa tumenunua na tunawafuga zaidi ya kuku elfu moja. Na hio itakuwa njia ya kujiinua kama vijana hapa kijijini kwetu. Kwa hio, hio ni njia moja ambayo nahisi kwamba nasaidia jamii yangu. Japo kuwa niko kazini, mimi naweza jikimu kimaisha, lakini najua hapa nyumbani kwetu kuna vijana ambao hawana kazi na pia nao wanahitaji msaada. Kwa hio, tunasaidiana nao, tunashirikiana, tunafuga kuku, halafu tukipata mapato, kila mtu atakuwa ameweza kunufaika.

Kwenye hali ya mawasiliano kati yangu na wenzangu pale kazini, mawasiliano huwa ni mawasiliano maalum kabisa na ni mawasiliano ya kikazi. Sana sana huwa tunapigiana simu kama wapo mbali na kama tuko karibu, huwa tunaongea moja kwa moja. Na kwa sababu mara nyingi mimi huwa nafanya kazi kwenye ofisi na pia wale wenzangu wako hapo kando, tuko karibu na wao, mawasiliano huwa kwa njia ya mdomo. Hatuwezi tukaandikiana barua pepe ama tukatumia simu kama wote tupo kwenye chumba kimoja. Kwa hiyo mara nyingi mimi mawasiliano yangu na wenzangu pale kazini huwa ni mawasiliano ya moja kwa moja kupitia njia ya mdomo. Ila wakati nipo nyumbani ama nipo mbali na wao ama wenye we wako mbali, mawasiliano huwa kwa njia ya simu, na kama tunahitajika kutuma nakala na mawasiliano mengine rasmi huwa tunatumia njia ya barua pepe. Kwa hiyo hayo ndio njia kadhaa ambayo tunatumia kuwasiliana na wenzangu pale kazini kutegemea ni nini nini haswa tunahisi ama wako wapi hawa wenzangu.

Mambo ya kutazama video mtandaoni mimi ni mtu ambayo napenda sana kutazama video kupitia kwenye youTube. YouTube ni mtandao moja maarufu sana ambayo iko na video nyingi, iko na video za muziki, video za filamu, video za ya matangazo, video za ya maongezi. Na aine yoyote ya video mbaka ya masomo ata mtu ukitaka kusoma kama wakati mwibginr nahitaji kujifunza vitu fulani vya kazini huwa na ngia tu kwenye YouTube natafuta hizo video harafu na vitazama huwa viko na mafunzo mazuri sana na kuna watu ambao ni watala utawapata pale pia kwenye YouTube wakielezea mambo mbalimbali ambayo ni ya msingi sana kwenye kujiendeleza kwenye maisha kwa hiyo mimi utanikuta mara nyingi. Nikitazama video kwenye mtandao wa YouTube na huwa navipenda sana kwa sababu huwa vinajibu ama vinaleta maelezo kwa njia rahisi sana ambayo mtu unaeza uwelewa ata bila kuwa na ule ujuzi ambao wako nae. Kwa hiyo YouTube ni njia moja mzuri kabisa ya kutazama video kwenye mtandao.